Nikiwa nafuraha nyumbani na pumuzika kwa amani na sikiliza muziki ninaoupenda na zungumza na familia na pika chakula kitamu na soma au kutasama filamu. Na furahia usafi wa nyumba, kupanga mambo yangu, kucheka na kushukuru. Hali hii hunipa nguvu, utulivu na motisha ya kuendelea vizuri kila siku. Nikiwa salama mwenye matumaini, upendo, furaha tele, ndani.

Ningependa kujifunza lugha mpya ili kuboresha mawasiliano, kuongeza furusa za kazi na kuwelewa tamaduni nitofauti. Kujifunza lugha unisaidia kujiamini, kusafiri, kwa urahisi, kupata marafiki wapya na kupanua maarifa yangu. Pia unifungua milango ya elimu, biyashara na mandirwa binafsi katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano, kujifunza na burudani. Napia natumia kuwasiliana na marafiki na familia yangu. Kupata habari na maarifa mapya, kutazama video na kushiriki katika mawazo. Hata hivyo, najitahidi kuitumia kwa kiasi ili isi niakiri muda wangu wa kazi na maish yangu ya kibinafsi.

Huwa nafanya mazoezi mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana ratiba angu. Mazoezi hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu na kudumisha umakini. Huwa nafanya matembezi, mazoezi ya viungo au kukimbia ili kuendelea kuwa kwenye afya njema.

Huwa naenda wa hospitali mara moja au mara mbili kwa mwaka. Hasa kwa uchunguzi wa kawaida au nikihitaji matibabu. Hii unizaidia kufuatilia afya yangu mapema, kuzia magojwa na kuhakikisha kuwa mwili wangu uko katika hali nzuri ili niweze kuendelea na shuguli zangu za kila siku ni vizuri pia kufanya kazi vile inafaa.

Kitendo cha wema nimeshawahi kufanya ni kusaidia jirani yangu aliyekuwa na shida ya chakula. Nilimpelekea chakula nyumbani kwake kumsaidia kusafisha nyumba na pia kumtia moyo. Kitendo hiki kilimfanya ajisikie furaha na amani nami nikapata furaha ya kweli kuona tabasamu lake. Pia kilinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo yoyote. Hii ni mfano wa wema, unaoenezwa, unaoeneza upendo na mshikamano kati ya watu, wanaojuana au wasiojuana.

Sijawai enda kuenda tamasha la muziki ili ningependa kuenda siku moja, ili nifurahie, burudani, kusikiliza nyimbo zangu, ninazozipenda na kushikia na marifiki katika furaha. Hali hiyo, hunipa nguvu ya furaha kupumuzika, kutokana na kazi ninazofanya kwa kila siku na kuimarisha hisia zangu za furaha na msisimuko pia ni nafasi nzuri ya kugundua mziki mpia na kuungana watu wenye shauku moja.

Napendelea kusoma kuliko kuandika kwa sababu kusoma kuna nipa marifa mapya kuna panuwa ufahamu wangu na kunifundisha mambo tofauti ya maisha. Hata hivyo pia napenda kuandika mara chache ili kueleza isia zangu kupanga mawazo au kurekodi kile kinacho nilicho jifunza kutoka kwenye vitabu na mafunzo kusoma na kuandika pamoja na kusaidia akili angu kukua.

Huwa napenda kusafiri kwa kutumia ramani au GPS kwa sababu kunanisaida kupanga safari vizuri. Kuhepuka, kupotea na kufika mahali salama kwa wakati. Hii pia uniraizishia kugundua maeneo mapya kupanga njia fupi au nzuri. Na kufanya safari yangu kuwa yasl starehe na yenye mpangilio nzuri bila wasiwasi. Kusafiri kwa ramani au GPS kunanifanya njisikie huru na mweny hakika.

Nishawahi kushangazwa nilipokuwa kwenye sherehe ya kusherehea mafanikio ya timu yangu. Sikutarajia wenzangu kunipongeza hadharani kwa jitihada zangu zote na hiyo ilinifanya nijisikie wa thamani na furaha kubwa. Uzoefu huu ulikuwa wa kipekee kwani ulinikumbusha nguvu ya mshikamano wema na jinsi mshangao mdogo unaweza kubadilisha hisia za watu na kumtia moyo kufanya zaidi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kosa kuishi nacho ni simu janja. Hunisaidia kuwasiliana, kupata taarifa, kujifunza, kufanya kazi na kujiburudisha. Pia hutumika kuhusiana na familia na marafiki. Simu janja imekuwa sehemu na ya maisha yangu ya kila siku hapa na pale.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ile ya kusherekea mafanikio na marafiki na familia ambapo kuna furaha, mziki, chakula kitamu na tabasamu tele. Napenda sherehe iwe ya amani na mshikamano, watu wakiwa na furaha wakicheka na kushirikiana. Sherehe kama hio hunipa kumbukumbu nzuri, hisia za furaha na mshikamano wa kudumu na wale walio wapenda.

Harufu ninayoopenda zaidi ni ile ya maua safi kama waridi au maua ya vanila. Harufu hiyo hunifanya nijisikie utulivu, furaha na amani ndani ya moyo wangu. Pia unikumbusha mandhari mazuri ya hasili na kumbukumbu za wakati mzuri. Ikinipeleka katika hisia za starehe na utulivu, harufu nzuri pia unifanya niongee vizuri na kujisikia mwenye nguvu na furaha.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu huniburudisha, hunipatia habari na kunifanya nijisikia karibu na jamii. Kupitia radio nasikiliza muziki ni nao upenda, vipindi vya elimu na matangazo muhimu. Pia hunisaidia kupumzika, kupata taarifa kwa wakati na kuendelea kufahamu yanayoendelea kila siku ulimwenguni.

Ndio nimewahi jifunza gitaa. Nilianza kujifunza misingi kama vile kudunda nyuzi, kucheza midundo rahisi na kujua muziki ya wali. Kujifunza gitaa kunanifundisha uvumilivu, ubunifu na jinzi ya kuonyesha hisia kupitia muziki. Pia kunanifanya nifurahie burudani na kushiriki nyimbo na marafiki au famila kwa furaha.

Nguvu zangu kazini ni wangalifu, nidhamu na uwezo wa kushikia na wenzangu vizuri. Pia ni na nguvu ya kupanga kazi, kutatua matatizo haraka na kuenda na ratiba kwa kufanisi. Nguvu hizi hunisaidia kutua matokeo wa bora, kushugulikia changamuto kwa amani na kuhakikisha kazi ina kamilika kwa bora na kwa wakati.

Ndiyo inavaa miwani hasa wakati wa kuona vizuri au kujilinda kutokana mwanga mkali Miwani hunisaidia kulinda macho yangu kufanya kazi au kusoma kwa urahizi na pia upunguza uchovu wa macho Wakati mwingine pia ni mtindo ikiboresha mwonekano wangu na kunipa kujiamini zaidi.

Kujitunza napanga ratiba ya kulala vya kutosha, kula chakula chanye lishe na kufanya mazoezi mara kwa mara Pia ninaakikisha usafi wangu binafsi kuzingatia afya akili kwa kupumizika au kutafakari na kuepuka tabia zinazo weza kumiza mwili au akili Kujitunza kunanisaidia kwa na nguvu, furaha na uweza kukabilia na changamoto za kila siku.

Mnyama ni ninaemfuga au ninaempenda ama ningependa kumfuga ni mbwa. Mbwa ni mnyama mwaminifu, rafiki na mwenye ulinzi mzuri. Kumfuga hunipa urafiki, fraha na usalama nyumbani. Pia hunifanya nifurahie kutembea na kufanya mazoezi, huku nikijifunza, kuwajibika na kuonyesha upendo kwa kiumbe mwingine.

Huwa napenda kununuwa vitabu zaidi kwa sababu unipanua maarifa, kunifundisha mambo mapya na kunisaidia kujenga akili. Pia napenda chache kununuwa mavazi, mazuri au vifaa vya teknolojia vinavyo nifanya nijisikia furaha na starehe. Kilo nunuzi unisaidia kujipanga, kufurahia maisha na kwendeleza shahuku zangu binafsi.

Napendelea mwanga kadri kwa sababu unanipa utulivu wa usiri, wa kufikiri au kupumzika. Mwanga mdogo hufanya mazingira kuwa ya amani, Rafiki na yenye starehe. Tofauti na mwanga mkali unaoweza kunivuruga au kunisumbua. Mwanga wa kadri hunisaidia kuzingatia kazi, kusoma au kufurahia mda wangu wa mapumziko kwa uraizi.

Kila asubuhi nikiamka, kwanza naanza kwa kujiandaa, kimwili, kwa kuosha uso, meno na kufanya mazoezi madogo ya kupumua. Kisha napanga siku yangu nikikusudia malengo na pia kuchukua chakula cha asubuhi chenye lishe. Pia napumzika kidogo nikiweka kilengo kimya, kujiweka tayari kwa kazi au shughuli za kila siku nzima. Hii unisaidia kuwa na nguvu, tulivu na ari ya siku nzima.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano, ili kuwasilia na familia, marafiki au wenzangu kazini. Kupitia video, naweza kuona usawa mtu na kueleza mawazi yangu kwa wazi na kushirikiana kwa urahisi zaidi. Hii hunifa nishirikiane vizuri, nipate maelezo sahihi na kujisikia karibu na wale wapenzi wangu hata ikiwa tuko mbali kijiografia.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokea ya kazi yangu ni yakitimiza malengo, kushirikiana na wenzangu wenye ari na mshikamano na kupata pongeze wa shukrani kwa jitihada zangu. Pia motisha kupatikana napo juwa kazi yangu inasaidia wengine au inaboresha maisha kupata changamoto mpya za kujifunza na pia kuona maendeleo yangu binafsi katika tahaluma. Hii hunifanya niwe na ari, furaha na nguvu ya kufanya kazi kwa ubora za.

Huwa na himiza ushiriki katika timu kwa kushikiana kwa bidii, kusikiliza maoni ya wenzangu na pia kutoa mawazo yangu pale panapo hitajika. Pia wafanya kazi ya ushirikiano kusaidia wengine napohitaji msaada, kushugulikia changamoto pamoja na kuhakikisha kila mmoja anahisi dhamani. Ushiriki wangu kufanikisha malengo ya pamoja, kuimarisha mshikamano na kuongeza matokeo bora ya timu.

Najihisi kidogo, mvivu na kuchoshwa nikiwabnasubiri kwenye mistari. Lakini pia najaribu kwa mvumilivu. Wakati mwingine nasoma au kutumia simu yangu, kuzungumza na watu wengine au kupumzika kidogo kisaikolojia. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya muda kusubiri uwe hafifu na usiwe mzito. Najihisi pia kushukuru kwamba baada ya kusubiri kazi au shughuli zitakamilika.

Ndio napenda kuoga maji ya moto kwa sababu hunipa utulivu kupomuzika na kufanya misuli yangu kutulia bada kazi ya ushukuli za siku. Pia maji ya moto unifanya nijisikia safi, afya nzuri na kuondoa uchovu au msongo wa mawazo. Kuoga pia hunisaidia akili yangu kupomuzika na kuanza au kumaliza siku kwa hisia nzuri.

Nchi ningependa kuitembelea ni ufaransa hasa jiji la parii. Ningependa kuona mandhari yake nzuri kujifunza tamaduni na historia, kuonja chakula maarufu na kutembea maeneo ya kihistoria. Safari hiyo ingenipa uzoefu mpya kumbukumbu nzuri na maarifa mapya ya dunia nzima.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kuwa tayari kubadilika kwa urahisi na kuzingatia mbinu mpya Napanga jinsi ya kushughulikia mabadiliko, kujifunza ujuzi unaohitajika na kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha malengo mapya Pia ninajitahidi kuzingatia faida na changamoto, kushughulikia changamoto kwa amani na kutumia mabadiliko kama fursa ya ukuaji na mandeleo kazini.

Huwa napendelea kuongea kuliko kuandika kwa sababu kumbea kumenirahisishia, kuelezea hisiya zangu, kushirikiana na watu kwa haraka na kupata maoni ya papo hapo. Hata hivyo, pia napenda kuandika mara chache ili kurekodi mawazo yangu, kupanga mpangilio wa mawazo na kuhifadhi kumbukumbu muhimu. Kuongea na kuandika pamoja kuna nisaidia kuelewa vizuri, kuelezea vizuri na kuelewa wengine.

Chakula cha ajadi ninaachokipenda zaidi ni ugali na sukuma wiki, pamoja na samaki au nyama ya kukaanga. Chakula hiki unifani jisikie furaha, kuota nguvu na kufurahia ladha ya asili ya vyakula vietu. Pia ni chakula kinacho niyaachisha na kinacho jumuisha familia na marafiki na kunikumbushi utamaduni na kumbukumu nzuri za nyumbani.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni cha burudani au elimu, ambacho kina nifundisha mambo mapya au kuniburudisha kwa mziki na ucheishi.Napenda vipindi vinavyoshirikisha familia, vipindi vya habari, vinavyoeleza kwa uwazi au filamu ya za kufurahisha. Hivyo, kipindi kinacho nifanya nijisikie furaha na kujifunza na kupumuzika baada ya shughuli ya zaas.

Ninahifadhi data yangu kwa njia salama kwenye kifaa changu au kwenye huduma za mtandao zinazolindwa Hii inaweza kuwa kwenye simu, kompyuta au wingu zenye nywila na usalama waki sasa Hifathi ya data hunihakikishia usiri, urahisi wa kupata faili na kulinda taarifa muhimu kutokana na kupotea kwa kuibiwa.

Huwa ninaweka mipaka kati ya kazi na maisha yangu binafisi kwa kupanga ratiba, kuweka muda maalumu kwa familia na kupumzika, na pia kutochukua kazi nyumbani bila mpangilio, pia nashugulikia kazi kwa nidhamu wakati wa muda wakazi, na nashugulikia maswala binafisi baada ya muda huu. Hii unisaidia kudumishafi ya akili na mwili, kushirikiana vizuri na wenzangu na kufurahia maisha binafisi bila msongo wakazi.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu unachangamsha mwili, huimarisha mshikamo na wenzangu, hunifundisha kushirikiana kujena kwa heshima. Pia napenda michezo ya bodi, mara chache kama chess au ludo, ambayo hunisaidia kufikiria kwa makini, kupanga mbinu na kufurahi mdo wa burudani pamoja na familia au marafiki zangu.

Natumia muda wangu mtaandaoni kwa makini, mara chache kila siku kwa kuangalia habari, kushirikiana na marafiki, kusoma wa kujifunza mambo mapya na burudani kama video au muziki. Pia natumia mtandao kupanga shughuli zangu, kufanya kazi au kujihusisha na masomo. Hii hunisaidia kutumia teknolojia kwa faida bila kupoteza muda mwingi au kuathiri afya na maisha binafsi.

Na pendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti kwa sababu mtandaoni habari upatikana kwa haraka raisi kusoma pole popote na inavyo vyanzo vingi vya kuchagua Pia ninaweza kupata taarifa za moja kwa moja kuona picha ya video na kushirikia kujadili habari na wengine hata hivyo mara nyingine napenda pia gazeti kwa hisia kusoma kimya kimya na kuzingatia makala kwa utulivu.

Timu ya mchezo niyoifuata ni Manchester United katika mpira wa minguu. Ninapenda kuangalia mechi zao, kufuatilia maendeleo ya wachezaji na kushiriki shauku na mashabiki wengine timu hii hunifundisha mshikamano, ari ya ushindani na jinsi ya kushirikiana ili kufanikisha malengo. Huko ni kifurahia burudani ya michezo katika shughuli hiyo.

Kwa kawaida na lala takriban ya masaa saba hadi nane kila usiku. Hio uzaidia mwili wangu na pia akili yangu pumuzika vizuri kwa nguvu za kukabili na naashukuliza siku. Na pia kudumisha afya bora kulala vya kutosha pia kuna boresho umakini kumbu kumbu na hisia zangu za furaha na utuliu.

Leo hali ya hewa ni nzuri na jua linaangaza sehemu kubwa ya siku. Joto ni Wastan likiwa la kupendeza kwa shughuli za nje. Kuna mawingu madogo na mvua ni nadra. Hali hii nafanya kutembea kufanya kazi nje au burudani. Anga ni safi, upepo ni mwanana na unapita. He, inahisia ya utulivu na asare ya siku nzima.

Ningepena kujifunza ujuzi wa kupika, vyakula mbali mbali, hasa vyakula vya kimataifa na vya kia Afrika. Pia ningepena kujifunza ujuzi wa kutumia teknolojia kama programu za komputa, uwariri video na kupanga biyashara mutandaoni. Ujuzi huu nisaidia kuporesha maisha yangu, kuongeza bonifu na kufanakisha shughuli zangu za kila siku kwa raisi na ubora.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya wasimamizi wa mda na mawasiliano kazini. Mafunzo ya haya yamenifundisha kupanga kazi kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wenzangu na kushughulikia changamoto bila msongo. Pia yamenisaidia kuangaza ujuzi wa kitaaluma, kufanya kazi kwa nidhamu na kufanikisha malengo ya timu, kwa rahisi na matoke bora.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, ninauwezo wakufikiria njia mbio za kushughulikia changamoto, kuunda mawazo mapya na kushirikisha suluhisho na kipeka hazina wa maishani. Ubunifu wangu huonekana pia katika namna ninavyopanga shughuli, kutumia teknolojia, au kuunda burudani na mchoro. Hii hunifanya niwe na shauku akili wazi uwezo wa kuboresha mambo kwa njia tofauti.

Napenda chakula chenye radha tamu na yenye mchanganyiko wa viungo laini kama vile pilau biriani au chakula cha kienyeji kilicho adaliwa vizuri. Chakula hiki hunifanya nijisikie furaha, kutia nguvu na kufurahia radha zake za utulivu. Pia kina nisaidia kushirikiana na familia au marafiki na kunikumbusha kumbuku nzuri za nyumbani na zile za pamoja.

Ningependa kurudi ujana ili kufurahia, furaha, zizo na wasiwasi, kucheza bila mipaka na kujifunza mambo mapia kwa hurahisi. Ujana unanikumbusha wakati mshikamono wa familia na marafiki, mchezo ya kawaida na kumbukumbu za furaha zizo na shinikizo. Kurudi ujana kuna nifaya ni kumbuke damani ya wakati, kucheka kwa moyo wakweli na kuthamini maisha kwa raha na utulivu wakiakili.

Hrufu ninayo ipenda ni ile ya maua safi kama waridi au maua ya vanila. Harufu hiyo hunifanya nikuwe na furaha, utulivu na amani ndani ya moyo wangu. Pia hunikumbusha mandhari mazuri ya asili ya kumbukumbu za wakati mzuri. Ikinipeleka katika hisia za starehe na utulivu. Harufu nzuri pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kujiamini zaidi.

Kupaka rangi kuliko kuchora kwa sababu kunanisaida kupumzika, kuonyesha ubunifu wangu na kufurahia rangi ya muundo. Kupaka rangi kunanifaya najisikia utulivu, kuzingatia maelezo madogo na kushughulikia mawazo kwa njia ya starehe. Hata hivi mara nyingi napenda pia kuchora ili kuunda michoro yangu ya kipekee na kueleza hisia zangu.

Nataka kufikia nafasi ya kuwa mtaala mstadi na mwenye ujuzi mkubwa kazini ambapo naweza kuchangia kwa kiwango kikubwa katika mafanikiwa kampuni au timu. Pia nataka kupata maendelea ya kitaaluma, kuongoza miradi mikubwa na kuwa mfano wa kuigwa kwa wenzangu. Lengo langu ni kujenga mstakabali dhabiti kupata kuridhika binafsi na kuendeleza ujuzi wangu wa kila siku.

Napenda kutumia munda wangu na familia kwa kufanya shughulina zinazo shirikisha Kila mtu kama kama vile kula pamoja kuzungomza kucheka na kucheza mchezo midogo. Pia napenda kutembelea maino ya astarehe kufanya matembezi pamoja au kusoma na kushirikiana katikashughuli za nyumbani munda huu unisaidia kuimarisha mshikamano kuwelewana na kushirikiana kwa upendo na ufraa pamoja na wao.

Ndiyo nina ndage wakufugwa nyumbani kama kanari au parott ndage huyu hunipa furaha, burudani na uwepo wa mshikamano nyumbani pia hunifundisha kuwajibika, kumpa chakula na maji katika maji kwa wakati na kuangalia afya yake ndage huyu ni rafiki wa karibu na hunifaya ninijisikie furaha na amani katika mazingira ya nyumbani.

Nafanya mazoezi asubui kwa sababu mwili unanuka nguvu, akili inakuwa makini, na hunisaidia kuanza siku kwa ari na motisha. Mazoezi asubui inafanya pia nisikia mwenye afya bora, kupunguza uchovu, na kuimarisha moyo na misuli. Mara nyingine nikisha chelewa huenda nikafanya mazoezi jioni, lakini asubui bado ndiyo ninayo pendelea zaidi.

Huwa ninapata habari kutoka vianzo mbalimbali kama vile mutandao, televisheni, redio, magazeti na mitandao ya kijamii. Mutandaoni hunipa habari za haraka na vioanzo vingi vya kuchagua. Televisheni na redio hunipa vipindi vya habari na picha na magazeti hunipa makala za kina. Hii inanisaidia kufahamu yanayoendelea kupata maarifa mapya na kuwa tayari kwa mambo ya kila siku.

Ndiyo, napenda kupika. Napenda kupika kwa sababu ninafurahishwa kupanua ubunifu wangu na kunisaidia kuanda chakula kizuri kwa familia na marfiki. Kupika pia kunanisaidia pia kujifunza kutumia viungo tofauti, kujaribu mapishi mapya na kufurahia ladha ya chakula changu mwenyewe. Hiyo hunipafuraha utulivu na kuridhika kwa sababu ya kuunda kitu chenye manufaa na ladha nzuri.

Ndio nimewahi kununua tiketi za matukio kama vile tamasha la mziki michezo au maonyesho kununuwa tiketi kunanisaidia kuhakikisha nafasi kupanga muda wangu na kuhakikisha nashiriki katika burudani au shughuli muhimu pia hufanya uzoevu wa tukio uwe mzuri zaidi kwa sababu nikiwa tayari naweza kufurahia bila wasawasi wa nafasi au mpangilio.

Chakula ninachokipenda jioni ni mlo wa kawaida lakini wenye lishe kama wali, wali na mboga au ugali na sukuma wiki pamoja na samaki au nyama. Chakula hiki unifanya niskie furaha kupumzika baada ya shughuli za siku na kuwa na nguvu za kutosha. Pia ni mlo unaonifaa kushirikia na familia, kuunda kumbukumbu nzuri na kufurahia ladha ya chakula cha nyumbani.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana katika shuguli za furaha na starehe Hii ni pamoja na kula pamoja kucheka kuzungumza kucheza mchezo midogo midogo au kutembea katika mandhari nzuri Pia napenda kushiriki burudani kama kuangalia filamu kusoma pamoja au kusherehekea sherehe ndogo nyumbani shuguli hii hufanya familia iwe namshika mano furaha na kumbuku nzuri pamoja.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ile ya kutoheshimiana kama vile kutosema ukweli kuchelewa mara kwa mara au kutoshirikiana katika kazi za pamoja. Pia nachukizwa na ubinafsi uliokidhiri kila hisia na sababu au ni watu wasiojali hisia za wengine. Tabia hizi unisababisha kuchoshwa kupoteza muda na mara nyingine kuadhiri ya maana na mshikamano katika mahali ninapoishiwa kufanya kazi.

Hua ninaoga mara moja kwa siku, mara nyingine mara mbili ikiwa siku ni ndefu, au bada ya shuri zinazotoa jasho nyingi. Kuoga kila siku inaisaida kuhifadhi usafi, hafya ya ngozi na mwili, na pia kunifanya nisikie msafi, utulivu na kujiamini. Pia hufanya kazi na shugli za kila siku ziwe rahisi bila hisia za uchafu au arufu mbaya.

Napenda kutembea katika maeneo yenye Mandhari ya asali, asili, kama vile misitu, milima, au kando ya mto, au pwani kutembea katika sehemu hizi kunanipa utulivu, furaha na nafasi ya kufikira kimya kimya Pia hunisaidia kupumzika, kupata hewa safi, kufanya mazoezi kidogo na kufurahia uzuri wa mazingira na mandhari ya asili.

Ninahifadhi pesa zangu kwa kupanga bajeti yangu, kuweka sehemu maalumu ya akiba kila mwezi, na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima, pia ninatumia akaunti za benki au chombo cha kidijitali ili pesa zilingane na malengo yangu ya kifedha. Njia hizi hunisaidia kuwa na akiba thabiti, kuepuka msongo wa kifedha, na kuwa tayari kwa dharula au miradi muhimu ya maisha.

Napenda mshikamano na hushirikiano uliopo katika shiriki langu napenda jinsi wenzangu wanavyo shirikiana kusaidia na kushirikiana kwa heshima hili kufanikisha malengo ya pamoja pia napenda utamaduni wa kujifunza nafasi za maendeleo na jinsi shirika linavyo dhamini mchango wa kila mfanyakazi hii hunifanya nijisikia na motisha furaha na udhubutu kazini.

Kujiandaa kwa mkutano kwanza napanga mada au hoja muhimu nitakazo zizungumuzia. Ninasoma taarifa, ripoti au nyaraka sinazo husiana na mkutano na kuandika hoja au maswali muhimu. Pia ninaandaa vifaa kama laptop, kalamu na daftari na kuhakikisha mda wangu wote umepangwa vizuri. Hi hunisaida kuingia kwenye mkutano kwa kujiamini, kushiriki kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya mkutano.

Ndio nimewahi kufanya safari katika eneo la pwani lenye mchanga mweupe na maji ya blue safi Mandhari ilikuwa ya kuvutia, upepo mwanana ulipita na anga ilikuwa safi safari hiyo ilinipa utulivu, furaha na nafasi ya kupumzika mbali na kelele za kila siku Pia ilikuwa fursa ya kushirikiana na marafiki na familia huunda kumbukumbu nzuri na kufurahia uzuri wa asili kwa mani.

Ningependa kujifunza kuhusu lugha ya kiheni kigeni kama kifaranza au kichina kujifunza ili hizi hizi lugha kunanisaidia kuhusiana na watu wa tamaduni tofauti kufahamu historia na mila za inji nyingine na kuongeza fursa za kielimu na kazi Pia ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia mpya kama kuhariri video na kutumia programu za kompyuta ili kuboresha maisha yangu ya kuendeleza kukuza ubunifu.

Napika kura kwa makini, huwa nazingatia sera za viongozi na miradi inayolenga maendeleo ya jamii na taifa. Kwanza nashukulikia tarifa sahihi hutoka kutoka vyanzo vinavyo aminika, kisha, ninafikiria adhari za maamuzi yangu kwa familia, jirani, taifa kwa ujumula. Napika kura kwa amani, kwa heshima na kwa msukumu wadadhi wa kuchagua mtu wa uchama, kinachafaa zaidili kuleta maandeleo na mshikamano wa taifa.

Changamoto ninazokutana nazo kazini pamoja na ratiba ngumu mawasiliano yasioeleweka na muda mdogo wa kukamilisha kazi pia mara nyingine ni changamoto za kushirikiana na wenzangu wenye mtazamo tofauti wa kushughulikia matatizo yasiyotarajiwa hata hivyo changamoto hizi hunifundisha uvumilivu kupanga vizuri na kutafuta suluhisho kwa urahisi ili kazi ifanyike kwa ubora na malengo ya ufanikisho.

Ninafuata matukiwa wa kiulimwengu kwa kusoma habari mtandaoni, kuangalia televisheni na kufuatilia mitandao ya kijamii ya vyombo vya habari vinavyo aminika. Pia nasikiliza podcast za habari na majidina ya kitaalumu. Hii inanisaidia kuelewa mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii na kufanya kisiasa, kiuchumi na kijamii na kufanya maamuzi bora, maishani na kazini.

Siku za mvua, mimi hupanga shuguli zinazo weza kufanywa ndani au karibu na nyumba. Upenda kusoma vitabu, kuangalia filamu au series. Kupika hujaribu mapishi mapya na kufanya mazoezi madogo nyumbani. Pia ninaweza kuandika mawazo yangu, kusikiliza muziki au kuzunguza na familia. Marafiki ili siku ya mvua, isiwe siku ya upweke.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi upanga shughuli zangu za kesho, ninasoma kwa kusoma kidogo na kuonda vichochoe vya msongo wa mawazo. Pia nikiwa tayari kufanya usafi wa kibinafsi, kuaanda ngoo za kesho, kupu muzika, kwa kusikiliza muziki au kutafakari, kuhakikisha usingizi wangu unakuwa mzuri na wakuridisha. Hivyo ndivyo wanafanya.

Mara nyingi weekend mimi hupomzika na kujiburudisha kufanya shuguli kama kutembea kufanya mazoezi kidogo kuonana na familia na marafiki kuangalea filamo au kusoma vitabu na kupanga kazi za wiki ijayo pia mara nyingine kupika kutembea nje na kushiriki kwenye shuguli za kijamii ili nishugulikie mwili na akili kwa furaha tele.

Inavyosherekea siku yangu ya kuzaliwa ninaanza kwa kushukuru kwa mwaka uliopita na kuzungukwa na familia na marafiki hufarahia kwa kupokea salamu na zawadi kula chakula kitamu na kushiriki muda mzuri wa na wapendwa pia mara nyingine hupanga shughuli ndogo za burudani kama kutembea kucheza michezo au kuangalia filamu zinazopenda siku hiyo ni ya furaha shuku na kumkum mzuri.

Naenda maktaba mara kadhaa kwa mwezi kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kutafuta taarifa. Wakati mwingine ufanya kila wiki nikipanga kusoma vitabu vipya kufanya tafiti au kutumia muda wa kimoyomoyo, kupumzika na kusoma kwa starehe Maktaba pia ni sehemu nzuri ya kuungana na elimu na kupata wazo, jipya na mambo mengine mengi.

Napenda kuendesha baisikeli kwa kuwa kunanipa uhuru, furaha, mazoezi ya mwili. Inapenda kuzunguka mutaa au njia za kijani, nikifurahia upepo na madhari nzuri. Kuendaesha baisikeli kunasaidia kupunguza msongo, kuboresha afya na pia ni fursa ya kushirikiana marafiki au familia kwenye safari za burudani.

Napenda kucheza na watoto kwa sababu kuna nipa furaha, huruma na nafasi ya kujifunza uvumilivu na ubunifu. Naweza kushirikiana nao michezo ya inje au ya ndani. Kuwasomea hadithi au kuunda shughuli za maana na mikono. Nacheza nao na kufanya nisikie mchikamano wa familia na jamii kuunda kumbukumbu nzuri za pamoja.

Nakumbuka mwalimu wangu wa hesabu kwa sababu alikuwa na moyo wa huruma akitufundisha kwa subia na ustadi. Halitufaa tushirikiane kuelewa masomo, kurahisi na kutufundisha maadili ya maisha Kumbukumbu zake zinanifanya nikumbuke umuhimu wa heshima bidii na kutahidi kila siku maishani.

Napenda kuandika kwa mkono au kompyuta kwa sababu kuna nipa uhuru wa kueleza mawazo yangu haraka na kwa usahihi. Kwa kutumia kompyuta naweza kurekebisha makosa kupanga maandishi vizuri na kuhifadhi kazi zangu kwa urahisi. Kuandika kunanisaidia kujieleza kuboresha ujuzi wa lugha kuunda mawazo mapya kwa ubunifu na starehe zinazofaa katika kazi.

Ninajihisi kwamba mawasiliano ni muhimu sana na ni daraja la kuelewana Ninapohusiana kwa uwazi na kwa hekima Najisikia kuridhika na kuaminika Pia mawasiliano mazuri yananifanya nijisikie kushirikiana, kushikamana na wenzangu na pia kupunguza migogoro Kwa hivyo huboresha kazi na mahusiano ya kila siku kazini. Na kila mahali ninapokwenda.

Chakula ninacho penda zaidi ni kitamu, chenye harufu nzuri na ladha inayovutia. hUpenda chakula kinacho tengenezwa kwa upendo kama vile wali na mboga, nyama ya kupikwa vizuri au kekitamu. Kikubwa, chakula hiki kinanipa furaha. Kinanikumbusha familia na marafiki na nisehemu ya starehe zangu za kila.

Mfanya biashara bora ni mtu mwenye nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kupanga vizuri. Anafahamu mahitaji ya wateja, anatoa huduma wa bidhaa zenye ubora na anajenga uaminifu wa kudumu. Pia mfanya biiashara bora anashugulikia changamoto kwa busara, anajifunza kutoka na makosa na kutumia mbinu za kisasa za soko hili biashara yake iwe endelevu na yenye mafanikio mengi.

Napenda kutazama kucheza michezo kwa sababu kunanipa furaha, msisimko na burudani. Nikitazama nafuraia mbinu za wachezaji mkakati na ushindani wenye mvuto. Nikicheza napata mazoezi ya mwili, mshikamano na marafiki na hisia ya ushindi au mafanikio. Michezo pio hunifundisha ustadi wa kushirikiana, uvumilivu na kujiamini.

Mchezo ninaopenda katika olimpiki ni riadha, kwa sababu una mchanganyiko wa mbio, nguvu na ustadi. Napenda kuona wachezaji wakijitahidi, kushindana kwa uwazi na kutumia mbinu za kipekee kufanikisha ushindi. Pia michezo ya olimpiki inatia moyo, inahamasisha mazoezi na afya. Na kunipa furaha kuona mshikamano wa kitaifa na kimataifa.

Somo la sayansi ni nalolipenda zaidi ni kemia kwa sababu na nifundisha jinsi vitu vinavyo badilika na kuingiliana. Napenda kufanya majaribio madogo kuona rangi zina badilika na kuelewa kanuni za asili nyuma ya mchanganyiko wa vitu. Kemia inanipa ufuraha, ufumbuzi na uwezo ukuelewa maisha na dunia kwa kina zaidi.

Kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu wa kipekee. Nilishirikiana jamii katika miradi ya kusaidia maskini, kusafisha mazingira au kusaidia watoto kusoma. Kazi hii ilinifundisha huruma, mshikamano na umuhimu wa kusaidia bila kutegemea malipo. Pili ilinifanya nijisikie kuridhika kwa na kuwa na mchango chanya katika maisha ya watu wengi.

Ningependa kutembea mji wa Tokyo, Japan kwa sababu una mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kipekee. Napenda kuona mandhari ya Skyline, mita ya biashara, maduka ya kisasa, mabwawa ya bustani za asili, pia ni fursa ya kufahamu mila, chakula na maisha ya kila siku ya watu wa Japani. Jambo linalo ongeza burudani uzoefu wa kipekee.

Mwaka ninaopenda zaidi ni mwaka 2023 kwa sababu ulikuwa na mafanikio na kumbukubu nzuri maishani. Katika mwaka huo nilipata fursa ya kujifunza mambo mapya, kushirikiana na marafiki na familia na kufanikisha malengo ya kibinafsi na kazini. Pia mwaka huu ulikuwa na matukio yenye furaha na mafanikio ya kielimu na ya kijamii. Jambo linalonifanya jisikie shukuran na kuridhika na mwaka.

Chakula ki niliyojaribu ni sushi ya japani nilifurahia muundo wake wa kipekee wa ladha laini ni ya samaki na mchanganyiko wa mchele na viungo kama soya na wasabi Kile chakula kilinifundisha jinsi utamaduni tifo zinavyoweza kuleta uzoefu mpya wa ladha na burudani ya chakula Pia kulinipea nafasi ya kujaribu mbinu mpya za kula na kushirikiana na wengi.

Natumia mfumu wa usalama wa vidole kwa ajili ya kulinda simu yangu, kompyuta, au vifaa vingine vya elektroniki. Mfumo huu hunisaidia kufungua kifafa haraka, kifaa haraka, salama, na bila tatizo la kusahu nyuila. Pia ufanya kuhifadhi taarifa binafsi kuwa salama zaidi na unalinda faraga yangu katika matumizi ya kila siku.

Napenda kupiga picha kwa sababu kunanipa nafasi ya kuhifadhi kumbukumbu na uzuri wa mazingira wa matukio hupenda kutumia kamera kunasa mandhari wapenzi wa picha au tukio maalumu kwa undani. Kupiga picha kunanifanya nijisikie ubunifu, kuonyesha mtazamo wangu wa kipekee, kushirikisha uzuri wa maisha na marafiki au familia kupitia picha.

Ndio, ninanunua vitu kutumia simu mara kwa mara. Hii inanisaidia kunua bidhaa u hudumu kwa haraka bila kuenda dukani. Kwa kutumia simu, ninaweza kulipa bili, kununua chakula, mavazi au bidhaa za mtandaoni. Na apia kufuatia manunuzi yangu kwa urahisi na usalama. Njia hii inarahisisha maisha yangu ya kila siku katika ununu.

Nasomea habari mtanaoni kwenye tovuti za habari zinazojulikana na kuaminika, kama vile magazeti makubwa, kituo cha televizieni, na vyombo vya habari vya kimataifa pia ninafuata mitandao za kijamii kwa kurasa rasmi za habari podcasti zajadilia matukio ya dunia. Hii inanisaidia kuwa na taarifa za haraka za kweli na kuelewa mabadiliko ya kisiasa kiuchumi na kijamii.